Kenye mimi ninafanya ili kukamilisha kazi yangu kwa wakati ni kwamba ninafaa kujua jukumu lenyewe ni lipi na umuhimu wake. Kwa mfano, kama ninafaa kuosha nyumba yote na nguo, ninajua umuhimu wa usafi ni nini? Kwa afya, kuwa na afya njema, kwa familia yangu na watoto wangu. Kitu nyingine ni kwamba ninaweka nguvu zangu zote kwenye jukumu moja. Siwezi fanya kazi jukumu ingine, alafu nifanye lingine, alafu nifanye lingine. Ninafanya kazi moja kwa wakati moja. Ninaweka nguvu zangu zote katika hiyo kazi moja. Nikimalizi hiyo kazi moja naenda kwa kazi nyingine. So ninafanya kwa mpangilio. Hakuna kugawa nguvu, siwezi gawa nguvu zangu. Nafanya kazi ambalo liko mezani. Kitu nyingine ni si ruhusu simu wakati wa kazi. Simu yangu ninaweka mbali na mimi ili isiweze kukunisumbua. Nyingine ni siwezi ruhusu wageni kuja kwangu. Siwezi kuongea na wageni wakati ninafanya kazi. Kitu ingine ni siruhusu mawazo yangu kuhama-hama. Ninaweka mawazo yangu yote kwa hilo kazi moja. Ninaweka akili pia. Akili yangu yote, muda wangu wote na nguvu zangu zote. Ninaweka katika hiyo kazi.

Wanyama ninao wapenda ni mbwa na paka. Mbwa ni muhimu sana katika nyumba yangu kwa sababu, mbwa hunisaidia kulinda boma kutokana na wezi na vitu ama watu ambao hawaruhusiwi kuingia kwangu. Kwa mfano mimi nimefuga kuku. So kuna wakati kuna wezi wa kuku huwa naingililia. So mbwa hunisaidia kulinda kuku zangu na kulinda boma. Mnyama mwingine ni paka. Paka hunisaidia kulinda mahindi yangu kwenye store. Niko na mahindi na mahindi mara nyingi huvamiwa na panya. Kwa hivyo paka hunisaidia kulinda mahindi yangu kutokana na panya.

Ninapenda kufanya kazi na wengine. Kwa sababu, kuna msemo unaosema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na nyingine inasema, wawili ni bora kuliko mmoja. So, mimi hupenda kufanya kazi na watu wengine, yaani kuja kwa umoja. Kwa sababu, nikifanya kazi peke yangu, kuna vile vitu ambavyo naweza sahau. Lakini tukija kwa pamoja, kuna yule anatoa wazo lake, mimi nitoa wazo langu, mwingine atoe wazo lake. So, kwa hivyo, kitu ambacho kitatokea ni muhimu zaidi, ama ni cha manufaa zaidi kuliko vile ningefanya peke yangu. Kwa hivyo, kufanya kazi na watu wengine, mimi hupendelea sana. Tena kazi huisha kwa haraka, mnamaliza kwa haraka kwa sababu mnachangia, kuna kuchangia. Mwingine anachangia yake, mwingine anachangia yake, mimi nachangia yangu. Tunakuja na suluhisho ambalo ni bora zaidi kuliko vile mtu mmoja angefanya.

Ndiyo, mimi hufanya yoga mara tatu kwa wiki Jumatano, jumatatu, jumatano na ijuma. Ninapenda yoga kwa sababu hunisaidia mwili wangu kunyorosha viungo vya mwili. Na kunyoosha na kuzuia magonjwa. Pia yoga hunisaidia kukimawazo yani akili yako inatulia. Unakuwa sawa kiakili. Ukienda yoga nikienda yoga wakati ninatoka, mwili wangu unahisi wepesi. Mwili wangu unakani kama kuna mzigo umetolewa. Pia yoga imenisaidia kwa kiuno na mgongo. Mwanzo mgongo na kiuno ulikuwa unauma sana. Lakini wakati nilianza yoga, huo uchungu ulipotea pole pole hadi saizi. Mwili wangu ama mgongo wangu na kiuno wangu uko sawa. Kwa hivyo yoga naupendelea siku zote, nafanya mara tatu kwa wiki na ninapenda sana. Na nina, nina, um, nime, nime, nimeleta watu wengine wamama wenzangu katika yoga.

Ndiyo, mimi hupenda kutembea kwa miguu. Kwa sababu, kutembea kwa miguu, ninaweza kufanya mazoezi. Ninatembea asubuhi na jioni. Kutembea inasaidia damu, kutembea vizuri katika mwili wangu, unasaidia mwili wangu kuwa sawa. Kutembea pia unakutana na watu, mnaongea pamoja, mnafurahi pamoja, mnajuana. Kutembea tena inasaidia kwa sababu unatembea unapungua kimawazo. Kama niko na mawazo nikitembea kurudi kwa nyumba ninahisi mawazo yangu yametulia ama akili yangu imetulia. So kutembea hunisaidia sana.